Ni kweli kabisa kwamba nacheza ngoma maanake wakati ambapo nacheza ngoma Aha, inanisaidia kutoa yale mawazo nilikuwa nayo, inanitumbuiza na pia napata mwelekezo wa mambo ambayo labda kidogo nilikuwa sijayalewa, zile tamaduni za kitambo, jinsi watu ambavyo walikuwa wanaishi ngoma zinaelezia zile vitu zote kwa hivyo ni kweli kabisa kwamba napenda kucheza ngoma.

Ni kweli kabisa kwamba napenda chakula ambacho chenye mafuta enye afya Hilo tukiasi ya kutosha na nibora zaidi kuliko chakula kisito na mafuta kabisa Maanake mafuta ina umuimu sana kwa mwili Inaongeza kunyonya uzile vitamin za AD E naK zinazoweza kuyeyuka kwenye mafuta Pia inasaidia kulinda viungo vya ndani, kutengeneza omoni kueka afya ya ubongo, kuku kukupa nishati ya endelevu Kwa hivyo chakula ambacho hakina mafuta maranyingi huwa na madhara zaidi Kwa hivyo ndo manake minapenda chakula ambacho kina mafuta Kwa sababu kinasaidi ya mwili wangu kukua.

Kumbukumbu ambayo ninayo kabisa kutisha ni kwamba nakumbuka kabisa ilikuwa ni saa tisa usiku nimeamka ghafla kwa sababu ya usingizi mbaya, nilisikia sauti ya mtoto mdogo, akilia kwa mbali Lakini nyumba ilikuwa kimya kabisa, nimejaribu ile kulala tena lakini sauti ikarudia kwa hivyo usingizi haikuji, sasa iko karibu zaidi ili sauti kama iko ndani ya chumba, niligeuka na kuangalia simu yangu ilikuwa na picha moja tuu ya zamani ambayo sikuipigia mwenyewe picha ya mtoto mdogo kama miaka nne tano hapo hivo amesimama kwenye mlango wa chumba changu cha kulala na ananichukulia picha uso wake hukuonekana vizuri lakini tabazamu lake ilikuwa kubwa sana, karibu liisilo la kawaida nilipiga kilele kidogo ndani ya kile chumba changu unajua kwamba hili ni jambo ambalo sikutarajia lakini ili imefanyika Kwa hivyo sikumbuki kama kuwa na mtoto mdogo nyumbani mwangu wala sikuwa na picha hiyo kwenye gallery yangu kwa awali Lakini huyu ndio mtoto amenitokilea Kwa hivyo nitafuta picha hiyo maramoja Lakini dakika chache baadaye simu ikapata notification kwamba picha mpya imeongezwa kwenye kumbukumbu zako Nikifungua na ikawa picha hile hile lakini sasa mtoto yuko ndani ya chumba karibu na kitanda changu na tabasamu bado linakuwa zaidi hadi leo kila mara nikipata notification ya kumbukumbu zangu za leo naogopa kufungua maanake naezapata ni ile jambo Kwa hivyo hili ni kumbukumu ambalo, si kutatajia na ni kumbukumu ambalo ni la kutisha zaidi. Kumbuka huyu mtu hamna yeye hauna mtoto kwa nyumba lakini unampata kwa nyumba.

Kusema ukweli huwa nasasisha kifaa changu Mara karibu mbili kwa wiki kama itakuwa imetokea hile update ya hivi karibuni nitaisasisha kila mara Wakati ambapo imetokea hivo nakimbia kusasisha manake inasaidia simu kuwa zile programu zinakuwa zile mpya mpya alafu kusasisha pia wa simu wako hukuongeza tarifa mpya kwa simu yako napata inaleta zile mambo ambazo zimetukia wakati huo huo na pia ni ya maana sana manake ina increase ile speed ya simu wakati ambapo unavyoitumia.

Haa ni kweli kabisa kwamba napenda kupanda milima haswa milima kama Egon Hills wakati ambapo kunakuwa view ya jua linapotua na farasi wakizunguka ni view ambayo naipenda zaidi angalia milima kama Lukenya iko kidogo iko inainama sana na pia ni mzuri sana kwa kufanya mazoezi angalia milima kama Longonot wakati ambapo unapata kuna kuna creator lake nani kuna Kuna ziwa nani yake pia inavutia sana Kwa hivyo ni jambo ambayo hunipendeza sana kupanda milima manake humo mna vitu ambavyo zinapendeza.

Siku nakaa mpaka saa tano, saa sita hivo, huko nyakati za usiku usiku, wakati mwingine, hata mapema kidogo kama nimechoka, lakini kama niko na usingizi ambayo yao nimekumbuka kitu na shangana, naweza kukaa hadi saa nane au saa tisa usiku, tu nikicheki simu au kuongea na watu kama kuongea na watu, na iwapo labda kuna shuguli ambazo, sijaweza kukamilisha za hiyo usiku, nitakaaka tu nikimaliza lakini ukifika saa tisa usiku Siwezi pita hapo na napumzika.

Kusema kwnli ningependa sana kutembea muji kama choto huko Japan ambapo ni muji wa kale sana lakini bado unaishi na roho yake ya jadi tembea barabara nyembamba za gion usiku, tazama taa za lantern na labda, ukamudu geisha au maika wakipitia huko Lakini huo ni muji ambao ni wa kipekeake kwa hivyo ni muji ambao Unahisi kama umerudi nyuma wakati lakini wakati huo ni safi na salama kabisa ule wakati ambapo humo Kwa hivyo ndio manake ningependa kutembea ule muji na miji mingine kama vile Paris uko France bila shaka ni muji ambao pia ni wa kipekee sana.

Nafanya nini wakati wa mapumziko ya mchana? Jambo ambalo haswa nafanya wakati ambapo mchana ni mechoka, ni metoka kazini, ni metulia kidogo, ni mepata chamcha niko pale na jaribu kutulia, kwa hivyo jambo ambalo mi ulifanya labusara ni kutulia mahali ya mbapo kuna tulivu, labda kivulivu, ama naingia kwa nyumba Kisha naanza kusikiza mziki, mziki ni jambo ambalo linaliwaza ni jambo ambalo mimi hulifanya wakati wa mchana ambapo nimepumzika Nimeshapata chamcha pale nimetulia Ilo ni jambo ambalo mimi hulifanya ili kutulia ama kupata ule kupumzika.

Napenda sana chakula mbacho, kina ladha kali, ile spicy, ile nayo huwasha ulimi kidogo, inafanya jasho litoke, na inakufanya ufeel alive ufeel uhai, ufeel ile uko lively. Hapa vile vyakula ambavyo napenda katika, katika nchi yetu ni nyama choma, alafu unaeka ile kachumbari ambayo iko na pilipili kiasi kali. Kwa hivyo unapata ile mix ya nyama juice na spice inafaa sana usiku wakati ambapo Unalala Inakufanya ufeel lively Kwa hivyo chakula ambacho napenda kina dada kali ile spicy.